Mazugumzo ya kupatana bei sokoni inakuanga tofauti. Kama ukienda kwa mwenye anauza, unamuelezea hiyo bei iko juu kidogo. Kama unaeza punguza bei, anakataa, anakuambia. Muambia tu hata kama ni ya chai punguza. Akikubali, mnaagana unachukua. Lakini akikataa, unaeza enda mahali pengine, uulizie. Na pia unamuambia, tafadhali tu hata kama ni nauli, nipunguzie. Na mnakubaliana mara ya mwisho, na ndiyo unanunua hiyo kitu na anachukua hiyo pesa.

Ndiyo napenda kuimba sana. Sana, sana sana kama nasikiza muziki katika redio kwenye redio ama kwenye televisheni ama kwenye simu, napenda hiyo muziki. Napenda sana kuimba na wenye muziki unaimba. Unanipeanga moyo mzuri saa ingine nasikianga raha. Na kama wimbo yenyewe naupenda, nasikia ni kama ndani, niko ndani ya hiyo wimbo kabisa.

Ile kitu inanipa motisha kazini ni kufanya kazi kwa utaratibu na pia wateja wangu wanapokuja kunishukuru baadae kwa kazi mzuri nafanya na pia ninapoona wateja wangu walisaidika na pia labda watoto wao walisaidika kabisa So narudi napea motisha na pia penye hiyo kazi yangu pesa yangu na napata pia kila mwezi ya kusaidia familia yangu na watoto wangu.

Kuna kazi tofauti msimu za mashambani, kama katika eneo letu, ile kazi ya msimu ni ya kuchuna majani. Munachuna majani na majani ya chai, mukimaliza kuchuna baada ya wiki mbili ama tatu, muna rudi tena munachuna, na munalipwa kulingana na ile na kilo zenye umechuna. Inalingana shamba yako, inatoshana aje. Kama shamba yako ni kubwa, unaweza ajiri watu watano kuenda juu kama ni ndogo, unaeza chukua watu wawili ama moja. Jioni akija mna pima kilo mna mlipa kuligana na zile kilo amechuna.

Mda wangu wabure natumia kwa vitu tofauti, kwanza natumia kama kusoma vitabu, ama kutembea katika shaba langu la bustani, naangalia kama naweza panda boga, ama kuangalia tu, ama kutembea labda miguu tupu nipumue hewa safi, na pia naenda kuongea na marafiki zangu kwa inje, ama majirani zangu, nijue venye, eneo langu linakaa.